Kwa kweli, nahisi tathmini za kazi ni muhimu. Ingawa wakati mwingine, zinaweza kuleta presha kidogo. Napenda kuziona kama nafasi ya kujifunza na kujiboresha, si kuhukumiwa. Hunisaidia kujua ninachofanya vizuri na wapi nahitaji kuboresha, pia hunipa mwelekeo wazi wa malengo na baadaye.

Kwa upande wangu, mafunzo ya mawasiliano na usimamizi wa muda ndio yamenisaidia sana kazini. Mawasiliano yamenisaidia kueleza mawazo, kusikiliza wengine na kuepuka migogoro. Usimamizi wa muda umenifanya nipange kazi vizuri. Ni kamilishe wakati na kupunguza pressure.

Napenda sana keki ya chokoleti. Ladha yake huwa nzito na tamu kwa kiwango. Inanifurashisha sana. Inanifanya karibu kila wakati nifurahi. Sherehe ya kahawa au hata siku ya kawaida. Nikipata keki ya chokoleti ilio na krimu laini. Huwa ni raha sana mara dufu.

Napenda sana wanyama wa maridadi na wapenzi wa ushirikiano kama vile mbwa, wapenzi, waaminifu na rafiki wa kila wakati. Paka nao, wenye tabia ya kupendeza na wakiwa na wakitulia, utoa amani, ndege wa rangi na wanyama porini, unifanya kuona uzuri wa asili.

Ndio, napenda kutumia mfumo wa usalama wa vidole kwenye simu au kompyuta zangu, husaidia kulinda data binafsi na nyaraka muhimu. Ni rahisi sana na haraka kuliko kuandika neno siri kila mara, hutoa hisia ya usalama na faragha bila kuvuruga kazi.

Napendelea kusoma habari mtandaoni. Ni rahisi na haraka kupata habari za kila sehemu ya dunia. Naweza kubadilisha nyanzo na kuangalia mitazamo tofauti. Pia habari za mtandaoni mara nyingi ina updates za haraka. Ikilinganishwa sana na gazeti.

Kwa kweli, ninapofanya kazi ya ushirikiano na wengine, ninazingatia baadhi ya mambo muhimu ili timu ifanye kazi kwa ufanisi. Kuwasikiliza wengine, kushirikiana kwa uwazi, kutoa msaada, kuheshimiana kazini, kusherehekea mafanikio ambayo timu imeweza kunufaa.

Mafanikio binafsi ninayothamini kazini ni yale yanayohusiana ufanikaji wa malengo na kuboresha stadi zangu, kukamilisha miradi ngumu wakati, kujenga uhusiano mzuri na wenzangu, kupata utambuzi kutoka kwa wateja, pia kujifunza na kutumia ujuzi mpya kufanya mtu ajisikie.

Napenda kupata mafunzo yangu yanaohusiana na ustadi wa mawasiliano, usimamizi wa miradi na teknolojia mpya. Mawasiliano, usimamizi wa miradi, teknolojia mpya. Pia mafunzo ya ushirikiano wa timu na uongozi husaidia kuboresha uhusiano wa kazi.

Nina mahusiano mazuri sana na wazee wangu. Huwapenda na kuwajali kwa heshima, wakiwemo wazazi na familia ya karibu. Mara nyingi napata ushauri na hekima yao hasa katikati kufanya maamuzi muhimu napenda kutumia muda nao sana.

Wakati napenda kustarehe, napenda kufanya mambo yanayo sababisha utulivu na furaha, kusoma kitabu kizuri au kuona filamu ninayopenda, kutembea au kupanda milima ili kufurahia hewa safi ya mandhari, kusikiliza muziki au kucheza kama njia ya kupumzika. Wakati mwingine, kuongea na marafiki au familia kufanya nisherehekee kwa furaha zaidi.

Kuweka kazi na maisha ya kibinafsi, hufanyika kwa mpangilio na nidhamu. Kuweka mipaka ya muda, kuamua nilini kazi inaisha na nilini kupumzika. Kupanga ratiba, kutumia teknolojia kwa busara, kuangalia barua pepe au simu kwa muda maalumu. Kujipanga muda na kupumzika na starehe, kueleza nguvu kwenye kipaumbele, kuhakikisha kazi na maisha binafsi vyote vinapata umakini unaofaa.

Kazini, changamoto ni nyingi za kawaida lakini zinahitaji mbinu za busara kushughulikia, muda mdogo au vikwazo vya ratiba, migongano ya maoni au wenzangu, kutokuelewa na wateja, teknolojia au zana zinazo fanya kazi vizuri, presha na malengo makuu.

Napenda kufanya mambo mbalimbali na marafiki hasa yanayo ongeza furaha na kuimarisha uhusiano, kutembea au kuenda kwenye kefu au kula kwa pamoja, kucheza michezo au kucheza michezo yenye video, kushiriki hobi au shuguli za saana, kuhuhudhuria tamasha au matukio ya jami.

Kwenye kazi yangu nataka kufikia kiwango cha juu cha ubora na mchango ningependa sana kuendelea kujifunza na kuboresha ujuzi wangu kila wakati kuwa na msaada kwa kweli kwa watu au kutoa suluhisho zenye maana kushirikiana katika miradi mikubwa inayoweza kuleta mabadiliko chanya kujenga kazi yenye uaminifu na heshima na matokeo bora.

Napendelea mkate wa kawaida wa ngano au multigrain. Niwepesi kumeza na wenye latha nzuri. Huongeza nguvu ya protini kidogo ikiwa umechanganya na siagi, jamu au mayai. Pia napenda mkate wa kifaranza wakati wakufungua kinywa au chakula cha jioni.